Njia ambayo natumia kupumzika ni njia ya yoga, huwa na keti chini kama ni chini ya mti ya mahali ya ambapo pametulia na naweza kutulia ili niweze kupumzika Naweza chukua kiwango cha masaa kama lisali moja ama masaa mawili Wakati wowote ule ili niweze kupumzika kupumzika kunanisaidia sana maanake naweza kutoa mawazo mingi na pia kuweza kutoa uchovu labda kama hiyo siku nimeweza kufanya kazi ngumu ambayo inachosha ama nimeweza kutumia akili sana nimeweza kuchoka kupumzika inanisaidia sana.

Napenda kahawa kuliko chai. Manake kahawa huwa ina latha fulani na harufu fulani ambayo ina nipendeza zaidi kuliko chai. Uzuri pia wakahawa ina weza kuchangamsha. Wakati pale unachoka ama unaskia kulala ina weza kuchangamsha. Na ina weza kukusaidia. Unakuwa mchangamfu. Huku upande mwingine chai ni tamu unaweza kunywa, unashiba na pia. Ndiyo lakini haina iyo hali ya kuwa kuweza uchangamfu wa mtu. Ndio maana na napenda kahawa kuliko chai. Kahawa nina penda kwa sababu. Kahawa ina mmea wa kahawa una mahali unatoka. Umetengenezwa katika inchi yetu. Kwa hivyo iyo pia ina nipendeza sana napokunywa kahawa pia. Naeza kuwa nasaidia wale wakulima wa inchi yetu.